Napendelea kuwasliana na watu kwa njia hizi kwa mpangilio wa kile nachopenda zaidi. Video call, hii ndiyo inanifaa zaidi inanionyesha sura ya mtu tabasamu, macho na hisia zake moja kwa moja. Voice note, inafaa wakati wa sina wakati ya call live au nataka kuongea haraka. Naeza kuongea naturally kutoka hisia na sauti yangu. Kuna face to face, hii ndiyo bora zaidi, lakini si kila wakati inawezekana, huwa napenda kukutana na marafiki au familia kwa nyamachoma au kutembea.

Napenda sana kuvaa kofia hasaa zile za basketball cup. Kofia nayopenda zaidi ni ile nyeusi au nevi bluu hii yenye logo ndogo mbele au hata ile plain bila kitu. Navaa sana kwa sababu ina nilinda jua kali pale hapa Kenya. Inaficha nywele siku ambazo haziko poa inakamilisha outfit yangu ya kawaida. Huwa navaa kofia karibu kila nikitembea nje hasaa nikienda mtaa, taoni matatu au nikitembea na marafiki. Pia napenda kofia za bucket hat wakati wa mvua au siku za baridi kidogo.

Napenda sana kuenda pwani ni moja ya maeneo ninayopenda zaidi Kenya. Pwani inanipa hisia, uhuru na amani ambapo siwezi kupata mahali kwingine. Maji ni makubwa yanayotulia, hadi upepo wa macho, sauti ya mawimbi yanayokuja na kurudi pole pole, na ile harufu ya chumvi na upepo wa baridi. Yote haya yana niondoa stress zote za maisha ya kila siku Nairobi. Maeneo ya penda zaidi ni diani, pia nyali au bamburi.

Napenda sana kusoma vitabu na aina ninayopenda zaidi ni hizi mbili kuu. Kuna vitabu vya maendeleo binafsi au self-improvement. Hizi ndiyo zinazonishinda moyoni zaidi kwa sasa. Napenda vitabu vinavyo nifundisha jinsi ya kukuwa bora, kuweka malengo, kubalisha tabia na kufikiria maisha tofauti. Vitabu ninavyopenda zaidi sana ni Atomic Habits yake James Clear, Rich Rod, Dad, Poor ya Robert Kioski, na The Seven Health of Highly Effective People. Pia kuna vitabu vya hadithi fiction, hasa thriller, mystery na drama. Napenda vitabu vinavyo nifanya nifikirie na kushangaa nini kitatokea.

Napenda sana chakula kitamu. Hakuna kitu kinacho nifuraisha moyo zaidi kuliko kula kitu kitamu chenye ladha poa na kinachonishibisha vizuri. Kwangu chakula kitamu ni kile chenye vyungo vizuri harufu inaovutia na ladha inayobaki kinywaniha kwa muda. Si lazima kuwe ugali au cha hoteli kubwa. Hata chakula cha kibanda au cha nyumbani kikiwa na upenu na ustadi kinakua kitamu zaidi. Hivi ndivyo nafanya chakula kiwe kitamu zaidi nyama choma iliochomwa pole pole kwa makaa. Kuna mchuzi mzito yenye vitunguu, nyanya pilipili na vyungo vya kienyeji.

Nagawanya taka zangu nyumbani ni hata kazini ni tabia naijiribu kila siku ili tusaidiane mazingi mazingira yetu. Jinsi ninavyofanya taka za plastiki. Huwa nazieka kwenye begi moja, tofauti mara moja kwa hiki. Hua nazipeleka kwa wajuzi, wa taka ambao wananunua plastiki. Au punda wa kusanya karibu na mtaa wetu. Kuna taka za kikoboni, au za kuchakaa. Maganda ya matunda, mabaki ya chakula, majani ya mboga huwa nazieka kwenye ndoo ndogo jikoni. Taka zingine kama karatasi, katoni, au chupa za glasi. Huwa naziweka begi la tatu karatasi na katoni nazihifadhi kidogo kisha nazipileka kwa wauzaji wa makaratasi.

Ninapotaka kustarehe baada ya siku ngumu ama wakati nahiisi stress kidogo huwa nafanya vitu hivi viraisi ambavyo vinaondoa uchovu na kurudishia amani. Kwanza kabisa naoga maji ya moto, huwa ninaoga na shawa ya joto kidogo au vugo vugo. Pili nakunywa chai moto au maziwa na asali, huwa natengeneza chai ya maziwa na mdalasini au tangawizi kidogo, ama wakati mwingine maziwa baridi tu na asali, nakunywa polepole nikitazama dirisha au balkoni, nasikiza mziki laini, huwa naweka playlist yangi ya rhumba nasikiliza kwa makini huku nikijienjoy.

huWana boresha michakato ya kazi kwa njia tofauti ambazo nimejaribu na zime nifaa sana Kwanza kabisa kwa naugawanya kazi kubwa kwa vipande vidogo vidogo vinaweza kupimika Badala ya kusema nitafanya project hii naandika leo research nitafanya asilimia tisini kesho nitafanya asimia tisini Pili pia kuna kutumia time blocking na pomedore huWa naeka block za dakika 20, deep work, kisha break fupi ya dakika 10, hadi kuminatano na kisha narejea kazini huanza siku na eat the frog na anza kazi polepole, kila asubuhi task ngumu zinachukuwa zaidi na baadaye kumalizia.

Nahifadhi vitu vichache tu vya zamani sana kwangu, si vingi lakini vina maana, kubwa moyoni na havina bei. Picha za familia na marafiki. Hizi ndizo za zamani zaidi kwangu ni albamu ndogu ya kartasi na picha za ututoni za Christmas na familia na siku za shule na za safari. Simu yangu, si tu kwa bei yake bali kwa sababu ndani ya kuna kila kitu mazungumzo yangu ya familia, marafiki, progresi yangu ya kazi, noti za idea za tech. Kuna bibili yangu ndogo nilipewa na mam yangu wakati wa confirmation. Kwani nimeandika notes ndani yake na inanisaidia katika kumjua mungu na kusoma biblia kila siku.

Huwa naenda hospitali mara chache sana kwa mwaka kawaida mara moja au mbili tu.Hata hivyo si kwa ugonjwa makubwa mara moja kwa check up ya kawaida huwa najipanga anagalau mara moja kwa mwaka kuenda kliniki hospitali ya kufanya general check up kupima presha, sukari uzito na labda blood test rahisi. Inasaidia kujua afya yangu iko wapi na kuepuka magonjwa makubwa mapema. Mara pili inategemea labda kama nimepata homa kali jeraha dogo au toothache inauma sana. Siwezi kusema napenda hospitali hivyo huwa najaribu kuepuka kwa kula vizuri kufanya mazoezi na kunywa maji mengi.

Napenda sana kusikiza radio hasa redio ya kawaida na radio ya simu. Kwa nini napenda? Inanionesha faraja na wa nostalgia. Radio ina sauti moja kwa moja. Didia nazimuza kama marafiki na mziki unachiza bila ads nyingi kama YouTube. Napenda radio za kenya kama Homeboys Radio, Trace FM, Ghetto Radio au Capital FM. Wanacheza miziki ya rumba, gengeton, bongo na afrobeat na wakati mwingine wanaongea habari za kufurahisha au jokes za mtaa mara nyingi huwa naskiza radio ya simu, nikitembea au nyumbani inafaa kwa sababu naweza kubadilisha station haraka na kusikiza live bila internet nyingi.